Filamu yangu ninayoipenda sana ni action drama, inaitwa Fast and Furious, naipenda juu iko na mchanganyiko wa magari, kali, familia na loyalty Mara ya kwanza niliona nilikuwa bado mdogo, niliangania na mabeshte wangu, na kutoka hapo nikaaza kuiipenda sana hamu ililetwa na marafiki juu milikua wanaiongelea sana, nikasama wacha nione pia, mpaka leo naesa irudia any time bila kuchoka Kumonetize aje naezafanya short reviews, tik tok ama reels niongee vila inabamba, nicheki na audiens, alafu nikae na affiliate links za streaming platform ama nijenga picha ya movie, reviews yenye inaleta ads, pole pole pesa inaingia.

Ndiyo, napenda sana asali. Kwangu mimi asali ni tamu tu bali pia ni dawa ya asali. Napenda ku kuitumia kwa chai, hasa asubuhi au jioni nikitaka kupumzika. Wakati mwingine naitumia badala ya sukari kwa sababu ni yenye afya zaidi. Pia napenda kula asali na mkate au kuiweka kwa maziwa ya moto, nikihisi koo inauma. Harufu yake ni ladha yake, hunifanya nijihisi poa narelax bila kabisa. Asali ni kitu ambacho lazima iwe kwa nyumba yangu.

Kila siku, mimi utumia programu katha za simu ambazo unisaidia kuwasiliana, kuburudika, na pia kujifunza mambo mapya. Programu ninayo ipenda sana ni TikTok, hapo napata video za kuchekesha na kuelimisha, na pia mawazo mapya yanayo nifanya nipumzike kilia baada shughuli za siku. Wakati mwingine naweza kutumia muda hapo nikitazama content ya watu wa bunifu, na pia trends mpya. Pia WhatsApp ni muhimu sana kwa angu kwa sababu ndiyo njia yangu kuwasiliana na familia, marafiki na ata kazi. Napenda jinsi ilivyo, raisi kutuma ujumbe, picha na sauti wakati wote. Mbali na hizo natumia pia Facebook kuangalia updates za watu ni nawajua, YouTube kwa kutazama video ndefu na kujifunza vitu vipya. Na wakati mwingine Instagram kwa picture na stories programu hizi zote unisaidia kuendelea kuunganishwa na dunia na pia kunipa burudani kila siku.

Mimi hutazama video mtandaoni sana sana kwa TikTok. Hupata vitu mob, comedy, motivational videos, music na hata life hacks. Pia YouTube hunibamba, especially nikitaka kuangalia vlogs, documentaries ama music, videos zenye ziko full. Mara zingine nikiwa nataka kitu quick na story za marafiki. WhatsApp status hunimaliza muda pia. Sijakosa pia Instagram reels, nazo hukua fiti kupitisha time. Kwa ujumla nikishika simu lazima nipitie hizo platform juu ndiyo zinanipea content poa na nina nirelax.